Ndiyo, nimewahi kufanya yoga mara chache. Napenda hasa yoga kwa sababu huni imarisha mwili na akili kwa wakati mmoja kwa kawaida. Kwa kawaida hufanya mazoezi ya kupumua kwa kina.

Mimi husherekea sikukuu kwa njia ya kipekee kulingana na aina ya sherehe. Kawaida huanza kwa kuwa na muda na familia au marafiki. Tukila chakula cha pamoja na kushirikiana katika mazungumzo na furaha, mara nyingi hupamba nyumba kidogo na kuvaa mavazi maalum ya sherehe.

Ndiyo, napenda kunywa maziwa hasa asubuhi au baada ya chakula. Maziwa hunipa nguvu na afya kwa sababu yana virutubisho kama calcium na proteini. Na pia hunifanya nijisikie nimejaa na tayari kwa shughuli za siku.

Asubuhi napenda kunywa chai yenye unga kidogo au kahawa ya kawaida kwani hunipa nguvu na hunisaidia kuamka vizuri. Wakati mwingine pia napenda kunywa maji au juisi ya matunda hasa tunda kama embe au machungwa.

Ninapo kabiliana na tatizo kazini kwanza hunichukua muda kuchambua tatizo kwa makini ili kuelewa chanzo chake baada ya hapo kufikiria suluhisho mbalimbali na kuchagua na kuchagua lile linalofaa zaidi kulingana na hali iliopo.

Ndio, napenda kupiga picha kwa sababu hunisaidia kuhifadhi kumbukumbu za matukio na nyakati muhimu maishani. Kupiga picha hunipa nafasi ya kuonyesha ubunifu wangu na kuona dunia kwa mtazamo tofauti. Hasa ninapopiga picha za mandhari, marafiki au matukio maalum.

Ndiyo. Nimewahi kufikiria na kuanza hatuwa za awali za kuanzisha biashara yangu. Nilianza kwa kutambua wazola biashara, kufanya utafiti mdogo wa soko na kupanga malengo ya kile nilicho taka kufanikisha. Ingawa safari haikuwa rahisi nilijifunza umuhimu wanidhamu, uvumilivu na kupanga fetha vizuri.

Ndio, napenda kuogelea kwa sababu ni mazoezi mazuri kwa mwili mzima na hunisaidia kupumzika kiakili. Kuogelea hunifanya na njisikie huru na mtulivu, na pia hunisaidia kuimarisha afya na nguvu za mwili.

Tunda langu la kupendezwa ni embe kwa sababu lina ladha tamu ya kuvutia, inayofanya mtu afurahie kila anapolila. Harufu yake pia ni nzuri na huchangia kuongeza hamu ya kula.

Kazini nimefanikiwa kuboresha utendaji wangu kwa kutimiza majukumu kwa wakati, kufanya kazi kwa ushirikiano mzuri na wenzangu na kujifunza ujuzi mpya ulio nisaidia kuongeza ufanisi wa kazi.

Napenda mikutano iliyo fupi na yenye malengo wazi ambapo kila mshiriki anapata nafasi ya kuchangia mawazo, pia napendelea mikutano iliyopangwa vizuri, yenye ajenda inayoeleweka na inayoleta maamuzi au suluhisho.

Kinywaji ninachokipenda zaidi ni maji baridi kwa sababu hunifanya nijisikie fresh pia hunisaidia kubaki na afya njema na ni rahisi kupatikana wakati wowote.

Ningependa kujifunza ujuzi waki digitali, hasa matumizi bora ya kompyuta na interneti. Kwa sababu ujuzi huo hunisaidia kuongeza marifa, kuboresha utendaji kazini na kuendana na mabadiliko ya teknolojia.

Jambo la dini lililo muhimu kwangu ni kudumisha maadili mema kama vile uaminifu, upendo kwa wengine na kuheshimu watu wote kwa sababu huniongoza kuishi kwa amani na kufanya mema katika jamii.

Ndiyo. Navaa miwani kwa sababu hunisaidia kuona vizuri na kulinda macho yangu. Pia huniwezesha kufanya kazi za kompyuta au kusoma kwa mda mrefu bila kuchoka. Kwa kwongezea, miwani huniongezea ujasire na kunifanya nijisikie vizuri na kimaonekano.

Kawaida nalala kwa takribani masaa saba hadi nane kila siku. Hii hunisaidia kupumzika vizuri kurejesha nguvu za mwili na akili. Na huniwezesha kuwa makini kazini au shuleni.

Napenda aina ya filamu zinazo changanya burudani na mafandisho kama filamu za drama, michezo ya mapenzi na filamu za kihistoria. Filamu hizi huni pafuraha, huni fundisha madili mazuri na pia huni ruhusu kujifunza mambo mapia kuhusu maisha na tamaduni mbali mbali.

Napenda kununuwa viatu sehemu zilizo na chaguho mbali mbali, ubora mzuri na bei nzuri kama katika maduka makubwa ya viatu au viatu vya ku vituwo vya kuuza nguwa na viatu vinavyo julikana. Pia napenda kununuwa mahali ambapo ninaweza kupima viatu vizuri na kupata huduma nzuri kwa wateja.

Napendelea hali ya baridi kuliko njoto kwa sababu baridi hunifanya nijisikie freshi na rahisi kuishi nayo na hunisaidia kufanya kazi au kujifunza kwa urahisi. Njoto kali mara nyingi hu sababisha uchovu na usumbufu.

Ili nimalize kazi kwa wakati napanga, ratiba yangu kwa umakini, kugawa kazi kubwa kuwa hatua ndogo na kipa kipengele cha muda maalumu kwa kila jukumu, pia najitahidi kuzingatia vipaumbele na kuepuka usumbufu ili kuhakikisha kazi inafanyika kwa ufanisi na kwa wakati.

Mara nyingi nachaji kifaa changu mara moja au mbili kwa siku kulingana na matumizi. Hii hunisaidia kuhakikisha kifaa kipo na tayari kwa matumizi bila kukosa nguvu wakati wa kufanya kazi au mawasiliano.

Ndio napenda kuzungumza kuhusu siasa kwa sababu hunisaidia kuelewa maswala ya kijamii na ya taifa kujifunza mtazamo mbalimbali na kuweza kutoa maoni yangu kwa njia yenye heshima hata hivyo napendelea majadiliano ya siasa kuwa ya heshima na yenye malengo ya kujenga badala ya mabishano yasiyo na mwisho.

Ndiyo, napenda mziki wa jadi kwa sababu hunirudisha kwenye utamaduni wetu, hunifundisha kuhusu historia na maadili ya jamii na, hunifanya nijisikie furaha na amani, pia ni njia nzuri ya kusherekea, sherehe na, kuungana na familia na marafiki.

Kazi ni inayo idhamini zaidi ni ile inayo husiana na huduma kwa wengine au kuleta mabadiliko chanya katika jamii kwa sababu hunipa furaha. Huniwezesha kutumia ujuzi wangu vizuri na hunifanya nijisikie kuwa mchango mzuri kwa watu wengine.

Siku za mvua napendeleya kufanya shughuli za ndani ambazo hazina hatari ya kuhoza au kuhumiya. Hii inaweza kujumuisha kusoma vitabu, kutazama filamu, kufanya kazi za nyumbani au kujifunza kitu kipia mtandaoni. Pia napenda kutumia mda huu kupumzika na kupanga kazi zangu vizuri.

Unapenda kuandika kwa kompyuta kwa sababu ni rahisi kurekebisha makosa na huniwezesha kuhifadhi mandishi yangu kwa urahisi. Hata hivyo pia napenda kuandika kwa mkono wakati wa kuchora au kuandika maelezo madogo kwani kunatoa hisia za kibinafsi na ubunifu.

Ili kujistawisha wakati wa likizo napanga mapema napumzika vya kutosha na shirikiara na familia au marafiki nafanya mchanganyiko wa shugli za nje au ndani na naacha nafasi ya kutulia ili kufurahia kila wakati kikamilifu.